Lele jukumu ni nalo lipenda zaidi kazini mwangu ni ule uvumbuzi na utatuzi wa matatizo. Mazingira ya kazi yetu yemekuwa na changamoto nyingi. Mpia na hiki ndicho kinachofanya jukumu hili kuwa la kusisimua zaidi kwangu na kuelekea mimi kuyipenda mno la kwanza kabisa ni kupata suluhu kwenye changamoto ngumu. Hakuna kitu kinachonipa furaha mno kama kukutana na tatizo ambalo limekuwama kwa muda. Kisha kutumia ubunifu wangu, ujuzi wangu, pamoja na marifa yangu na litatua. Hili jambo unifanya nijisikie kuwa mchango wangu unatamani ya kweli na kubwa katika kazi yangu. Jambo lapili ni kunganisha watu na mawazo. Mimi ni ule mtu ambao napenda sana jukumu la kuwa kiunganishi. Kuchukua wazo kutoka kwa timu ya ufundi na kuleleza kwa timu ya masoko ili kutengeneza kitu kipia ni sehemu ya kazi inachochea akili yangu jambo lingine ni kujifunza kutumia teknolojia mpya. Matumizi ya akili yameongezeka sana mutandahoni na kuna chukumu langu la kutafuta jinsi ya kutumia zana hizi kurahisisha kazi zetu lina nifanya nikaye mbele ya wakati. Jambo la mwisho ni kufundisha na kukuza wengine. Mimi ni mtu ambae napenda sana kukuona wenzangu wakikuwa kima kiwe ujuzi na pia umarifa yake. Pali ninapo msaidia mfanyi kazi mpia kuelewa mfumo na kuona ananza kujia mini. Hiyo ni mafanikiwo yangu kubwa mno na kupitia hii hunipa changamoto ili kuzidi kuseidia wenzangu ambao tunafanya nao kazini.

Ndiyo, mi ni mtu ambaye napenda kuoga na maji ya moto, kwa maana unamuhimu mkubwa sana katika maisha ya binadamu, hasa katika maisha ya sasa ambapo, kasi ya mambo ni kubwa na uchovu ni mwingi, na yafuatayo ni ibazi ya faida za kutumia maji ya moto katika mwilini. Nalakwanza kabisa ni kutumia maji ya moto ulegeza misuli ilio kaza. Joto la maji husaidia damu kuzunguka vizuri mwilini na kulegeza misuli iliyo kaza kutokana na kazi ngumu au mazoezi. Na kupitia hii inapunguza maumivu na ugumu wa viungo. Faida ya pili ya kutumia maji ya moto kuoga ni kusafisha mwili kwa undani zaidi. Maji ya moto kufungua vinyueleo vya ngozi. Hii inarahisisha kuondoa uchafu sumu na seli za ngozi zilizo kufaa na kuwacha ngozi ikiwa safi zaidi. Faida ya tatu ni kupunguza musongamano wa pua na kifua. Mbubuke wa maji ya moto ni tiba asiliye asili kwa mafua na musongamano wa pua. Kuvuta mvuke huo mara nyingi usaidia kufungua njia za hewa na kurahisisha upumuaji katika mwili wa binadamu faida lingine ni kuboresha mzunguko wa damu. Joto husababisha mishipa ya damu kupanuka kidogo jambo linalo boresha mzunguko wa damu mwilini. Hii usaidia viongo mbali mbali kupata oksijeni na virutubisho kwa ufanisi zaidi. Na kando na hayo pia tunafaida za kiakili na kisaikolojia. Kama vile kusaidia katika ule akili kukupanua akili ile ambapo inasaidia akili na funguka jinsi inavyo itajika. Jambo lingine pia ni kuboresha usingizi. Kama nilivyo sema awali, kubadilisha joto la mwili ni haraka baada ya kutoka kwenye maji ya moto. Usaidia mwili kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzito na ule wa amani. Faida ilingine pia ni kuongeza hisia za mwilini. Kujihisi safi na kupumzika kunaweka kuongeza kiwango cha seretoro nini ama homoni ya furaha mwilini na kufanya uhisi mwenye furaha mwilini na kuridhika zaidi.

Kibinafsi napendelea mahali pa kimia kwa maana kuna umuhimu mkubwa mno. Hasa katika ulimwengu wa sasa ambapo teknolojia na kelele za miji zimeongezeka. Na kuna baadhi ya umuhimu wa pahali ambapo kumetulia, mahali ambapo hapana kelele. La kwanza kabisa ni afya ya ubongo na kuzaliwa kwa seli mpya. Kulingana na tafiti za kisayansi zimeonyeshwa kuwa saa mbili za ukimia kwa siku zinaweza kusaidia binadamu kukuza seli mpya katika sehemu ya ubongo ambayo inahusika na mambo katika kumbu kumbu na hisia. Umuhimu wa pili ni kupunguza msongo wa mawazo. Kelele mara mingi huongeza kiwango cha homoni ya iliyo mwilini. Mahali pa kimia husaidia kushusha shinikizo la damu na kupunguza mvutano wa neva ndani ya dakika chache tu. Umuhimu mwingine ni kuimarisha umakini. Katika mazingira ya kimia ubongo unaweza kuelekeza nguvu zote kwenye jukumu moja. Kupitia hii kuna uongezeko wa ufanisi wa kazi na kupunguza makosa yanayo weza kusababisha kusababishwa na usumbufu. Umuhimu mwingine wa pahali pa kimia ni kuchochea ubunifu ukumia huwezesha akili kuingia katika hali ya kurudia ama mwamzo ama kwa ubongo kuanza kuunganisha mawazo tofauti kutafuta suluhu za matatizo na kutoa mawazo mapya ya kibunifu. Umuhimu mwingine wa mahali pa kimia pia ni kujitambua na kutafakari. Ukimia unakupa nafasi ya kusikiliza sauti yako ya ndani. Na ni wakati mzuri wa kufanya tathmini ya maisha yako. Na kutambua kile kinachokupa furaha ya kweli. Jambo lingine ni usingizi bora. Kutumia muda mahali pa kimia kabla ya kulala. Kuna iandaa akili yako kupimzika vyema. Jambo linalopekea nilalopelekea kupata usingizi mzito na wengi tija.

Mara nyingi binadamu huishia kuwa na uchovu mwingi baada ya kufanya kazi siku kutwa ama kuanzia asubuhi hadi jioni. Na mimi kibinafsi ninapenda kupumzika kwa njia inayorudisha akili na mwili wangu katika hali ya utulivu kwa maana kwa muda mwingi baada ya mwili kuchoka mtu atahitaji ajitengee ule muda wake wa kujipumzisha. Angalau atulize akili na mwili. Na kuna yale njia, kuna baadhi ya njia ambayo mimi hutumia ili kuhakikisha kwamba mwili wangu umetulia na kupumzika jinsi inavyofaa. Na ya kwanza kabisa ni kupitia kuoga maji ya moto. Hii ni hatua yangu ya kwanza. Na kama nilivyosema, mimi hupenda maji ya moto kwa maana hunisaidia kuosha uchovu wa siku na kulegeza misuli. Ni alama ya kwamba kazi imeisha na sasa ni muda wangu wa kupumzika. Jambo la pili ni kujitenga na vifaa vya kielektroniki. Ni lazima kuzima simu na kuweka kompyuta yangu mbali kwa saa chache kabla ya kulala kwa maana ni muhimu sana ili kuepusha akili na kelele za mitandaoni. Jambo lingine ni kusikiliza muziki wa pole. Mimi napenda kusikiliza miziki kadha wa kadha. Na mara mingi utanipata nasikiza ile sauti ya tulivu au miziki za asili zinazohamasisha kwa maana huwa inanisaidia kuhamasisha fikira zangu kutoka kwenye matatizo ya kazini kuelekea kwenye mambo yanayonifurahisha. Jambo lingine pia ni kupitia kusoma vitabu. Hakuna kitu kinachopumzisha akili kama kusoma kurasa chache za kitabu nzuri kwa maana huwa inanisaidia kusafiri kuona ulimwengu mwingine bila kuhitaji tiketi ya ndege. Jambo lingine pia ambalo hunifanya kupumzisha akili. Baada ya siku refu ni kutafakari kwa dakika kumi hadi dakika ishirini hivi. Mimi mara mingi baada ya kuwa na siku refu nitakaa mahali pa kimya na kuvuta pumzi ndefu. Hii hunisaidia kushusha mapigo ya moyo na kushukuru usiku kwa yote yaliyotokea yawe mema au changamoto. Na njia ingine pia ni kupitia kunywa kinywaji moto. Kikombe cha chai, cha mitishamba au maji moto bila sukari nyingi huwa ni hitimisho zuri la jioni yangu.

Ile zoea nzuri zaidi ambalo nimelijenga linalonisaidia sana hadi kufikia sasa hivi ni zile zoea za dakika kumi na tano za mapema ambalo miutumia kila wakati katika kazini na hata nikiwa nyumbani. Na kupitia haya mazoea ya kufanya kazi na kumakini mibadilisha maisha yangu sana. Na kuna njile njia baadhi ya bayo mimi huakikisha kwamba ni meatimiza. La kwanza kabisa ni kwanza siku bila shuruti. Mimi huamuka dakika kuminatano kabla ya muda nilio paswa kwanza mandalizi. Muda huu siutumii kwenye simu ama jambo lingine. Bali nalitumia kukakimya kunywa maaji na kupanga akili yangu. Na kupikia hii hunisaidia sana kwanza siku nikiwa na udibiti madala ya kimbizana na muda. Jambo lapili ni kufika mapema. Iwe ni kikao cha kazi au kutana na marafiki popote pale. Mimi hulenga kufika dakika kumi na tano kabla hii kuniondolea mtongo wa mawazo wa foleni za barabarani na inanipa mde wa kutulia na kujipanga kabla ya kuanza mazungumzo yote ile. Jambo lingine ni tathimini ya jioni. Kabla ya kulala mimi kutumia dakika kuminatano. Kuandika mambo matatu nilio fanikisha na mambo matatu inayotaka kuyafanya kesho yake. Zoea hili kutumia ule mutandao na wote ule. Unisaidia kulala nikiwa na akili tulivu sana. Maisha ni mwangu.

Mimi napendelea kitanda ambacho ni kigumu kiasi lakini chenye faraja kwa juu. Na nimekuja kugundua kuwa kitanda kigumu kiasi ndicho uchaguo bora zaidi kwa afya na starehe ya muda mrefu kutokana na sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni mzunguko wa damu. Kwa sababu mwili hauzami ndani ya godoro. Shinikizo linatawanyika sawasawa kwa mwili mzima. Na kupitia hii inaruhusu mzunguko mzuri wa damu usiku kucha na kunifanya niamke nikiwa nimechangamka jinsi inavyofaa. Kitu cha pili ni ubora wa usingizi. Vitanda vigumu kiasi mara nyingi havishiki joto sana kama vile laini. Hivyo vinasaidia kulala nikiwa na hali ya ubaridi na utulivu. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa usingizi mzito. Kitu chingine ni uimara. Kitanda hivi hudumu kwa muda mrefu sana bila kupoteza umbo lake. Hivyo ni uwekezaaji mzuri kwa afya yangu kwa miaka mingi na hapo huni saidia iyo pesa ya ziada kukuweka katika shughuli zingine na miradi zingine. Jambo lingine ni afya uti wa mgongo. Kitanda kigumu kiasi kinasaidia kuweka uti wa mgongo katika mstari ulionyoka. Hii inanizuia kuamka na maumivu ya mgongo kwa sababu ya unyoofu wake na mgongo au ukiwa na kitanda laini ambacho kinakufanya uzame na kupinda mwili.

Mafanikio yangu ya binafsi ninayothamini zaidi kazini ni ule uwezo wa kujenga timu inayojiamini na kufanya kazi bila kuhitaji kusimamiwa kwa karibu. Katika safari yangu ya kikazi nimegundua ya kuwa sifa ya kweli ya kiongozi au mfanyikazi yeyote ule bora si kile anachofanya akiwa mbele bali ni kile kinachoendelea akiwa ameondoka. Haya ni baadhi ya mafanikio yangu ambayo naeza jivunia mno. Ya kwanza ni kutatua migogoro kwa hekima. Nathamini sana uwezo wangu wa kuingilia kati wakati wa hali ya dharura au mvutano na kugeuza hali hiyo kuwa fursa ya kuelewana. Hii imejenga mazingira ya kazi yenye amani na ushirikiano kati ya wafanyikazi. La pili, ni kuwa mshauri. Kufanikiwa kuwasaidia wenzangu wawili au watatu au wanne kupanda vyeo au kuhimarisha ujuzi wao na maarifa ni jambo linalonipa fahari kubwa sana. Kuona mtu aliyekuwa anasita kutoa maoni sasa anaongoza miradi mikubwa. Ni mafanikio yangu pia. Jambo lingine ni uthabiti wa kidijitali. Ninajivunia jinsi nilivyoweza kuongoza mabadiliko ya kutumia zana mpya za kidijitali na mifumo ya kazi ya kisasa bila kupunguza ufanisi. Nimekuwa mtu ambaye timu inamtegemea kwa ajili ya suluhu za kisasa. Jambo lingine ni uwiano wa kazi na maisha. Mafanikio yangu makubwa ya kibinafsi ni kuweza kutimiza malengo yote. Ya kampuni huku bado nikipata muda wa kutosha kupumzika nakuwa na familia yangu na kujumuika na marafiki zangu. Hii inaonyesha ukomavu katika usimamizi wa muda.

Chaguo langu la viatu linategemea sana kile ninachofanya kazi ambayo ninapoifanya. Lakini kwa ujumla ninapendelea viatu ambavyo ni vya kisasa vyenye starehe mzuri na vinavyodumu na haya ni baadhi ya yale aina ya viatu ambayo mimi hupenda ya kwnza ni zile ambazo huziita sneakers safi. Hivi ndivyo viatu vya yangu vya kila siku vinaenda na kila kitu. Iwe ni jinsi suruali ya kitambaa au hata suti nyepesi kwa ajili ya muonekano mzuri kazini. Ni muhimu viwe na soli laini kwa sababu mimi hupenda kutembea sana. Ya pili ni viatu vya ngozi kwa ajili ya mikutano migumu ya kazi ya kikazi au hafla rasmi. Mimi huchagua viatu vya ngozi vya rangi ya kahawia au nyeusi. Ninazipendelea kwa sababu ni rahisi kuvaa na kuvua huku vikionyesha weledi na umakini. Aina ingine ni viatu vya safari au milimani. Kwa sababu mimi napenda kusafiri kama kule serengeti au milimani ninapea moja imara ya viatu vya kwenda huko hivyo milimani. Lazima viweze kuzuia maji na kulinda vifundo vya mguu vikiwa kwenye matukio asili. Aina nyingine ni slipper za ngozi. Nikiwa likizoni kule diani au kule baharini India au hata nikipumzika nyumbani wikendi mimi huvaa huvaa hizo viatu nzuri za ngozi ni rahisi zinaruhusu miguu kupata hewa na zinaonekana nadhifu kuliko zile za plastiki.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia na kujua jinsi mambo yalivyokuwa hapo jadi, jinsi nchi yetu ilivyo anza, jinsi mambo yalivyo kuwa tangu kitambo. Na nimegundua kuwa historia siyo tu kuhusu kukariri tarehe na matukio yaliopita. Bali ni ramani inayotusaidia kuelewa kwa nini dunia iko hivi leo kulienda aje ilianza aje na kulikuwa aje tangu hapo zamani. Na hizi ndizo sababu kwanini historia hunivutia sana. Na napenda kufuatilia historia kila kuchao na kujifunza mambo mapya. Sababu ya kwanza ni kuelewa asili na utamaduni. Kusoma historia ya maeneo nilio tembelea kama kule diani au lamu kunanifanya nithamini zaidi sana lugha na mila za watu ninao kutana nao. Inafanya safari zangu ziwe na maana mno. Jambo la pili ni kujifunza kutokana na makosa. Historia ni mwalimu bora. Kujifunza kuhusu uongozi, uchumi na mabadiliko ya kijamii ya nyakati zilizo pita kunanipa hekima ya kufanya maamuzi bora kazini na katika maisha yangu ya binafsi. Swala la tatu ni kutabiri mustakabali. Kwa kuangalia mfumo kihistoria naweza kuelewa mwelekeo wa mambo ya mbeleni kuhusu kama vile teknolojia inavyobadilika kwa kasi, tabia za binadamu jinsi inavyobadilika na mambo mengine mengi. Swala lingine ni hadithi ya kuvutia. Historia imejaa hadithi za kishujaa, uvumbuzi na mabadiliko makubwa ambazo ni bora kuliko sinema yoyote ya kubuni. Kupitia hii inanipa msukumo mzuri wa kuwacha alama yangu wenyewe duniani.

Ndio kutembea kwa miguu ni moja ya shughuli ninazozipenda zaidi kwa maana ni njia moja ya kufanyisha mwili mazoezi na kupunguza msongo wa mawazo. Na ambapo kufikia hivi sasa kila wakati lazima nitenge muda wangu wa kutembea kwa miguu ili kufanyisha mwili mazoezi na kupata utulivu wa afya. Na haya ni baadhi ya sababu ya kunifanya kufurahia zoezi hili ya kwanza ni muda wa kutafakari kutembea kunanipa nafasi ya kuwa mimi na akili yangu ni wakati ambapo mawazo bora ya kazi na suluhu za changamoto za maisha hunijia. Kama tulivyofanya hapo mbeleni katika kazini na hunipa nafasi nzuri ya kutuliza. Kutembea katika mazingira tulivu ni kama kufanya madaftari ya akili. Sababu ya pili ni kugundua maelezo madogo. Unapotembea unaona vitu ambavyo huwezi kuviona ukiwa kwenye gari au bodaboda kwa mfano nikiwa hapa mtaani kwangu kutembea asubuhi. Kunaniruhusu kuona uzuri wa mandhari ya huku kwetu na kuvuta hewa safi ya asubuhi lingine ni afya ya mwili na akili. Kutembea ni zoezi nyepesi lakini lenye nguvu. Huwa inanisaidia kuweka mwili wangu kuwa sawa kuboresha mwilini kwa damu. Na muhimu zaidi kupunguza msongo wa mawazo. Na sababu ya mwisho ni uunganisho na mazingira iwe ni kutembea kwenye fukwe au kupitie mitaa yangu. Mahali ambapo nakaa kutembea kwa miguu kunanifanya nishiriki kikamilifu katika utamaduni na mazingira ya mahali nilipo.

Mimi hutumia mchaganyiko wa vitu viwili lakini nategemea zaidi wifi nikiwa mahali pa moja. Na hivi ndivyo nimegawanya matumizi yangu ya kwanza ni wi-fi Wi-fi mara mingi mi hutumia kama nipo nyumbani ama kazini. Hii ndiyo chaguo langu kuu kwa ajili ya kazi nzito kwa kuwa kama vile mikutano ya video bora wa juu na matumizi ya mitandao nahitaji interneti mara na isiyo na kikomo Wi-Fi mara nyingi ndiyo inayoniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi bila wasiwasi wa kifurushi kuisha katikati ya chambo muhimu. Na la pili ni data ya simu. Data ya simu nimeigawanya pale ambapo mimi huitumia nikiwa safarini ama nikiwa nje. Ninapotoka nje ya ofisi au nikiwa safarini kuelekea maeneo. Maeneo yoyote ile kutoka mtaa mmoja hadi wengine. Mara nyingi mimi hutumia data ya simu.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya manukato, na sababu zinazofanya nipende harufu ya manukato ni kutokana na jinsi harufu hiyo inavyoguza maisha yangu ya kila siku. Hisia zangu na utu wangu, na haya ni baadhi ya sababu kuu ya kuvutiwa na harufu ya manukato. Ya kwanza ni inanipa utambulisho wa kipekee. Ninapenda harufu ya manukato kwa sababu ni njia ya kujieleza bila kusema neno lolote. Ninapotumia harufu fulani mara kwa mara inakuwa sehemu ya chapa yangu binafsi. Sababu ya pili ni inaboresha hali yangu ya nafsi. Kuna wakati naweza jihisi nimechoka ama sina hamu ya kazi kabisa, lakini wakati ninapojipulizia manukato ninayopenda, ninajihisi kuchangamka papo hapo. Manukato hunipa ile hali ya kujisikia vizuri ambayo ni muhimu sana kwa taji yangu ya kila siku. Sababu ingine la kupenda harufy ya manukato ni kwamba inajenga kujiamini. Ninapojua kuwa inanukia vizuri huwa najiamini zaidi ninapozungumza na watu. Ninapokuwa kwenye mikutano au hata ninapotembea mitaani, inaniondelea wasiwasi wa harufu ya mwili, hasa baada ya siku ndefu ya kutembea kwa miguu. Sababu lingine ni kuunganishwa na kumbukumbu tamu. Manukato mara mingi hunikumbusha wakati mzuri niliyowahi kuwa nayo, safari yoyote ile, mafanikio fulani kazini au mtu ninayemthamini. Napenda harufu hiyo kwa sababu inanirudisha kwenye nyakati za furaha na amani. Sababu ingine ni hisia ya usafi na starehe. Kwa mtu ninayependa kuoga maji, maji moto na kuthamini utulivu, manukato ni kama taji la usafi. Kwa maana inanipa hisia ya ukamilifu na utaratibu katika maisha yangu.

Ndiyo ninapenda kupika sana. Kwa maana kupika sio tu maandalizi ya chakula bali ni njia yangu ya kua mbunifu na kupata utulivu wa mwili ama akili. Na hizi ni baadhi ya sababu ambazo mi zinafanya mimi kupenda kupika mapishi kadha wa kadha. Ya kwanza ni tiba ya akili. Baada ya siku ndefu ya kazi kuingia jikoni na kuanza kukata mboga au kusikia harufu ya viungo vyovyote vile hunisaidia kuhamisha mawazo yangu kutoka kwenye majukumu na kutulia. Ni aina fulani ya kutafakari ikiwa kwenye harakati. Sababu ya pili ni uwezo wa kudhibiti afya. Kwa kuwa naishi katika mji ulio na watu wengi ambao una mazao mengi na safi, napenda kupika hili nihakikishe nakula chakula bora na cha asili ninajua kiasi cha chumvi mafuta na viungo ninavyoweka jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya yangu ya sasa na ya baadae. Sababu lingine ni ufumbuzi na ubunifu. Kupika ni kama mahabara yangu ndogo, napenda kujaribu mapishi mapia nilivyoyaona kwenye safari zangu au kwenye mtandao. Na kupitia kufuata hayo maelezo huku mtandaoni. Mimi hujifunza kupika mambo mapya ambayo sikuwa nayajua sababu ingine ni kufurahisha wengine hakuna kitu kinachonipa furaha kama kuona marafiki au familia wakifurahia chakula nilichokipika. Inajenga ushirikiano na mazungumuzo mazuri mezani jambo ambalo mimi hulidhamini sana katika maisha yangu ya upishi.

Nina orodha chache ya baadhi ya mifereji ya tv ambayo mimi nafuatilia kwa hivi karibuni ya kwanza kabisa inaitwa national geographic ambayo ujulikana kama natgeo kwa sababu napenda asili ya wanyama kama wale wa masaai mara na historia hizo hizo hizo channels zangu ku picha zao za ubora wa ambao na picha unaovutia kabisa zinanifanya ni hisi kama niko nje nikitembea asili ni kiwa pali pali sebuleni kwa nyumbani kwa nyumba yangu. Ya mfreji wa pili ni ule wa food network kwa kuwa mimi na ni mtu napenda kupika mambo na mapishi toafuti tofauti napata mskumo wa mapishi mapya hapa. Naweza kuona jinsi wapishi bingu wanavyotumia viungo. Kisha nikajaribu mbinu hizo jikoni kwangu jioni wakati ambapo nina muda. Freji mungine ni Citizen TV na NTV. Hizi ni muhimu kwa ajili ya kupata habari za ndani ya nchi na matukio ya hapa nchini Kenya. Ninazitumia kupata taarifa za kile kinachoendelea nchini na na nchi zingine za ughaibuni na na nchi jirani pia hasa wakati za habari za jioni, asubuhi na mchana wakati wa wikendi nina mfereji mwingine wa Discovery Channel. Hii inanisaidia kutosheleza kiu yangu ya kujifunza jinsi vitu vinyovofanya kazi na uvumbuzi ya mpya wa kisayansi. Kufikia sasa na hata pia kuhusu ya ile ya miaka iliopita, ile miaka ya hapo nyumani. Kuna ile ya YouTube, kiukweli mimi kutumia YouTube zaidi za channeli yote kawaida. Hapo nafwata channeli za safari, miongozo ya kujifunza ujuzi mpya kazini na video za muziki wa utulivu wa kusikuliza wakati ambao nimekua nimetulia.

Ile aina ya kiki ninae ipenda zaidi maishani mwangu ni ile inaitua red velvet yenye cream cheese frosting. Na hizi ndo baadhi ya sababu ya kufanya mimi kuipenda kushinda hizo aina zingine. Wakwanza ni kwa jili ya ule mwonekano na latha. Rangi yake nyekundo nzito na latha ya kipekee ambayo ni mchanganyiko wa kakao na siki. Inatoa latha ambayo siyo tamu sana kupitileza ni kiki yenye hadhi na inavutia macho mno. Sababu ya pili ni kwajili ya laini na nyevunyevu. Napenda keki ambayo haina ukavu red velvet huwa na oleini fulani unayo yeyuka mdomoni. Hasa inapopikwa ustadi na siyagi au mafutabora. Sababu ingine ni kwajili ya ile cream cheese frosting ambayo inayo. Hindiyo sehemu ninayo ipenda zaidi. Ladha ya chumfi chumfi kidogo na uchachu wa cream cheese. Inasawazisha utamu wa keki yenyewe. Inanipa ile hisia ya stare nikiwa nimepumzika bada ya siku ndefu. Sababu nyingine ni inenda vizuri na kahawa. Kwa kuwa napenda harufu na latha ya kahawa, kipande cha red velvet kinendana vizuri sana na kikombe cha kahawa nyehusi. Kikifanya wakati wangu wa mapumzika kuwa wakipekee na wenye kufana mno.

Kwa kawaida mimi uchaji simu yangu mara moja tu kwa siku, na ni wakati wa usiku ambapo nimelala. Na hadi kufikia sasa hivi, teknolojia betiri imeboreshwa sana kulinganisha na miaka michache iliopita na hivi ndivyo inavyosimamia chaji yangu kwanza kabiza chaji ya usiku. Wakati wa usiku inaiweka simu kwenye chaja kabla ya kulala ili niamke asubuhi ikiwa na asilimia mia moja, hii inanitosha kwa siku nzima ya kazi hata nikiwa natumia wifi ya kazi ama kutafuta taarifa za kusafiri au kazi. Na pia wakati ambapo mchana natazama yale video ya kufurahisha na pia ya kuburudisha wakati ambapo ninapopumzika mchana. Cha pili ni husimamisi wa betiri kwa sababu mimi ni mwaangalivu na ninadhamini vifaa vyangu mimi hutumia mifumo wa 'smart charging' inayojaa betiri isichakae haraka kwa kuichaji hadi hasilimia nusu ama hasilimia hamsini na kumalizia baadaye kabla ya mimi kuamka. Tatu, chaji ya dharura. Ikiwa niko safarini labda niko kwenye gari kuelekea mji tofauti tofauti kwa ajili ya kazi tofauti tofauti ama wakati ambapo nipo katika safari zangu za kujiburudisha mara nyingi mimi hubeba power benki kwa ajili ya dharura. Lakini kwa matumizi ya kawaida ya ofisini au nyumbani mara moja inatosha tu kwa siku. Na mwisho ni kupumzisha simu, kwa sababu napenda wakati wa kimya na utulivu mimi huzima 'notifications' zote zisizo za lazima. Hii haisaidii tu akili yangu kutulia, bali pia huchokoa chaji ya simu yangu kwa kiasi kikubwa mno. Na hii inasaidia maisha ya betiri ya simu yangu.

Kiongozi bora si yule anaye toa amri tu, bali ni yule anaye wapa wengine uwezo wakuona ukubwa ulioko ndani yao, hivi ndivyo ninavyo watia moyo wenzangu kazini na katika maisha ya kila siku, kwanza kabisa kwa kutambuwa juhudi zao hadharani. Mimi sita subiri hadi muradi uishe ili kutoa pongezi, ikiwa mwenzangu amefanya kazi nzuri, iwe ni ndogo kiasi gani, mimi pale pale nitaitaja kwenye kikawo cha timu au kwenye kikondi chetu cha mawasiliano. Kujisikia unadhaminiwa ni mutisha kubwa zaidi kuliko ile ya pesa. Na kutambua ushindi mdogo huongeza tija sana. Pili kusikiliza kwa makini. Wakati mwingine mtu anahitaji tu kusikilizwa. Ninapotenga muda wakimya na kumsikiliza mwezangu bila kumkatiza inamfanya ajione ana maana. Mimi husema mara mara yote. Maoni yako ni muhimu unalionaje hili. Hii inawapa ujasiri wa kuwa mbunifu. La tatu ni kiongozi mfano wakuigua. Siwezi kuhamiza wenzangu wafunze muda ikiwa mimi mwenyewe nachelewa. Kwa kufuata zoe langu la dakika kumi na tano mapema. Kufanya kazi kwa bidii nina wapa hamu ya kufika kiwango cha juu bila kutumia maneno mengi. Kukuashirika masomo mimi hua muwazi kuhusu makosa yangu ya zamani. Ninapo waambia hata mimi niliwahi kukwama hapa na hivi ndivyo nilivyo toka nawaondelea hofu ya kufanya makosa. Hii inajenga mazingira ambapo watu wanajisikia salama. Kujaribu vitu vipya hata kama watafanya makosa lakini watasoma mambo mapya. Kwa kuwapa uhuru. Badala ya kusimamia kila hatua. Mimi huwapa majukumu na kuwambia. Ninaimani na uwezo wako. Nifuate ukihitaji msaada. Hii inawafanya wajioni wamiliki wa kazi yao. Jambo linalo ongeza ari ya kufanya kazi vizuri zaidi. Na mwisho kabisa ni kwa kujali maisha yao y nje ya kazi. Mimi huchukua muda kuuliza kuhusu familia zao au maendeleo yao binafsi. Kwa maana watu wanataka kufanya kazi na binadamu siyo mashine. Unapo jali maisha ya mtu anakuwa na moyo kujitolea zaidi kwa timu. Na atafanya kazi nzuri.

Ndiyo mimi ni mfugaji kando na kuwa nafanya kazi kule mjini. Ndiyo mimi nimewai fuga na bado nafuga hadi wa sasa na ni kitu ambacho ninafuraia sana kuifanya. Hapa mjini mahali ambapo naishi mazingira ni yale yanayoruhusu sana kufuga kwa sababu ya nafasi na hali ya hewa nzuri. Katika maisha yangu nimekuwa na aina mbili za wanyama ambao wamenifundisha mambo mengi sana. Kwanza kabisa ni mbwa ambaye ni rafiki wa kweli. Kwa sasa nina mbwa mmoja ambaye ni mlinzi na rafiki. Yeye ndiye mwenzangu wa matembezi ya kila asubuhi. Mbwa huyu amenifundisha uaminifu na nidhamu. Lazima niamke mapema kumilisha na kuhakikisha ana afya njema. Pia uwepo wake unanipa hali ya usalama na utulivu nikiwa nyumbani. Na wa pili ni kuku wa kienyeji. Kwa upande wa uzalishaji, mimi hufuga kuku wachache wa kinyeji hapa nyumbani. Kama nilivyosema hapo awali napenda chakula na kupika, hakuna kitu kinachonipa furaha kama kuchukua mayai mapya asubuhi kwa ajili ya kiamsha kinywa au kuwa na kuku asili kwa ajili ya chakula cha sherehe hii imenifundisha uvumilivu na uwajibikaji.

Mimi napenda wanyama ambao wanakisi utu wangu. Ikiwemo pamoja na nguvu, utulivu na uaminifu. Na hawa ndiyo badi wanyama ambao na wapenda mno. Ya kuwanza ikiwemo ni tembo. Huyu ndiye mnyama ni nae mweshimu zaidi. Tembo ni alama ya hekima. Kumbu kumbu kubua na upendo kwa familia. Sifa ambazo mimi nazitamini sana. Na napenda nikiwaona viumbe hawa wakubwa wakio watulivu ni jambo linano likuza moyo mno. Mnyama wapili ni umbwa. Kama ni livyo sema hapo awali mimi ufuga umbwa. Napenda umbwa kwa sababu ya uwaminifu wao usio na masharti. Ni mnyama pekee anayeweza kusoma isia zako na kukupa kampani wakati wa matembezi yako ya joni bila kuhitaji maneno. Mnyama muingine ni chui. Na mvutia chuhi kwa sababu ya sifa yake ya kuwa mnyama wa siri na anaye penda utulivu ukimia. Chuhi ni mnyama mbunifu sana na anajitegimea sifa ambazo mimi ujaribu kuwa nazo katika majikumu yangu ya kazi. Mnyama mungine ambaye nampenda ni twiga. Twiga ni mnyama wakipeke ana mtazama waju lakini ni mpole sana. Inanikumbusha kuwa na maono makubwa kazini huku nikibaki na unyekevu na upole kwa wenzangu. Mnyama wa mwisho ninayempenda ni paka. Napenda paka kwa sababu ya uhuru wao. Paka hahitaji kusimamiwa saa zote ni mnyama. Anayejua thamani ya usafi na anapenda sana mapumziko. Kama vile mimi ninavyopenda kujiwekea muda wangu wa kupumzika.

Ndiyo, mimi nikiwa mpenzi wa kutembelea miji tofauti tofauti yaliyo na mandhari ya kupendeza pamoja na mazingira safi. Nimetembelea mito kadhaa pamoja na bahari hindi. Ya kwanza ni mto nzoia huu ndio mto ulio karibu na mji wangu huko mahali ambapo naishi na nisehemu ya mazingira yangu. Napenda kutembelea maeneo ya karibu na mtu hwa ajili ya matembezi asubui. Sauti ya maji yanayo tiririka inanipa ule utulivu. Ninayoipenda na ni sehemu nzuri ya kutafakari, mipango yangu ya kazi. Pili ni ziwa Victoria. Nimewai kufika hapa na moja ya mambo yalio nifutia zaidi ni kula samaki aina ya tilapia. Kando ya ziwa huku nikitazama machweo pia safari ya mashua asubui na mapema. Nikiwa huko inanipa nafasi ya kuona ndege wa aina mbalimbali na maisha ya wavuvi jambo ambalo ni kihistoria na kitamaduni. Pia nimetembelea ule ziwa naivasha. Hapa ndipo mahali pangu pa kujiburudisha wakati wa wikendi. Napenda kuendesha baiskeli kwenye ifadhi ya Hells Gate kisha kumaliza jioni kwa safari ya mashua. Ziwani ili kuona viboko na tai wa samaki ni mchanganyiko mzuri wa michezo na utulivu mzuri sana kuna mtu mara, ama nilivyosema awali mimi napenda napenda masafari na kuyaona manthari mapya. Mto mara unapatikana kule maasai mara. Na huko nilenda nikaona mto mara ukiwa umejaa mamba na viboko, huko nyumbu wakivuka wakati wa uhamiaji ni tukio inayo onyesha nguvu ya asili ambayo siwezi kusahau hata kidogo na mwisho kabisa ni bahari hindi ambayo inapatikana kule pwani. Huko nimetembea huko katika bahari hiyo nikajiburudisha pamoja na familia yangu nikiona yale maji samawati.

Ndiyo mimi napenda sana kutembea pwani na pwani ina manthari na mazingira yanayofurahisha na kuvutia sana na tena mno na haya ndiyo sababu ya kunifanya kupenda pwani. Kwanza kabisa tiba ya sauti na macho kuna uzuri wa ajabu kusimama mbele ya bahari ya hindi ukiyatazama maji ya rangi ya zumaridi yakikutana na anga. Sauti ya mawimbi ya nayogonga ufukweni ni muziki ya wa asili unaoondoa msongo wa mawazo. Papo hapo bila haya kupoteza muda wowote. Pili ni uchawi wa mchanga mweupe na jua. Fukwe kama zile za diani na watamu zina mchanga mweupe mwororo kama unga. Kutembea bila viatu asubuhi na mapema huko jua likichomoza ni hisia ya uhuru na furaha isio na kifani. Jambo la tatu ni utamaduni na historia. Uzuri wa pwani umo kwenye historia yake. Kutembelea mitaa kama Lamu kule Mombasani. Kunanikumbusha kuhusu mchanganyiko wa tamaduni za kiarabu kihindi na kiafrika. Ni mahali ambako historia inajieleza kupitia milango ya mbao iliochungwa na harufu ya manukato. Nne ni paradiso ya chakula. Kama mpenzi wa kupika na ladha, pwani ni uwanja wangu. Kula samaki wa kupaka kamba na pweza waliopikwa kwa tui la nazi na viungo. Fresh ni uzoefu unaosisimua kila neva ya ladha. Ulimini mwangu na bila kusahau kunyw a madafu baridi ukiwa ufukweni. Jambo lingine ni ile michezo ya majini na ugunduzi. Pwani inatoa nafasi ya kuogelea na samaki wa rangi. Mbali mbali amau kupanda jahazi wakati wa machweo. Ni wakati wa kuacha simu pembeni. Na kushiriki kikamilifu katika uzuri wa ulimwengu wa chini ya maji na mwisho kabisa ni hali ya hewa ya utulivu. Pwani ina hali ya hewa ambayo imetulia mno. Ingawa kuna joto upepo mwanana wa bahari unafanya hali hiyo kuwa ya kustarehesha hasa baada ya kuoga maji ya moto jioni na kupumzika kwenye machela ukisoma kitabu.

Ile timu bora ya raga ya marekani ambayo mimi na, ninaishangilia sana ni ile timu ya Kansas City Chiefs. Na hizi ndizo baadhi sababu kwa nini hii timu ndio naiona kuwa bora. Ya raga kule marekani. Kwanza kabisa kwa ajili ya utawala wa Patrick Mahomes. Mahomes anachukuliwa kuwa mmoja wachezaji bora kuwahi kutokea. Uwezo wake wa kufanya maamuzi ya haraka na kupiga pasi zisizo tarajiwa unafanya awe injini ya timu hiyo. Pili ni mafanikio ya Super Bowl. Katika miaka hivi karibuni wamekua wakifika hatua za mwisho karibu kila msimu na kushinda mataji kadhaa ikiwemo mfululizo wa kihistoria. Hii imewafanya kuitwa Dynasty katika huo mpira wa raga. Tatu ni uongozi wa Andirade. Kocha wao ambaye anaitwa Andirade ni mbunifu sana kama vile mimi ninavyo dhamini uvumbuzi kazini Redi hutumia mbinu mpya ya mchezo ambazo huwa changanya wapinzani wake. Sababu lingine ni ushawishi wa kitamaduni. Uwepo wa wachezaji kama Travis Kells na uhusiano wake na watu mashuhuri ulimwenguni. Umefanya timu hii kuwa na mashabiki zaidi kote duniani kuliko timu nyingine yote kwa sasa.

Kumbukumbu nzuri zaidi ninayoshikilia moyoni ni ile furaha ya mambo madogo yasiyo na gharama. Nakumbuka siku zile za utotoni ambapo muda ulikuwa hauna kikomo na tulikuwa na muda wa kutosha kabisa wa kucheza. Na haya ni baadhi ya yale kumbukumbu ambayo bado ninayo tangu tukiwa wadogo na kwanza kabisa ni michezo ya nje. Ile hali ya kurudi nyumbani jioni tukiwa tumejaa vumbi mguuni baada ya kucheza mpira wa kamba au kufukuzana na marafiki mpaka jua likazama. Tulikuwa hatuna wasiwasi wowote kamwe wa kesho kikubwa kilikuwa ni kushinda mchezo wa siku hiyo hiyo. Kumbukumbu la pili ni harufu ya chakula cha nyumbani. Nakumbuka jinsi harufu ya chakula labda pilau au siku kuu au chapati za mama ilivyokuwa ikijaza nyumba nzima. Ilikuwa ni ishara, ishara ya upendo na usalama ikinikumbusha kuwa, tuko nyumbani na tunapendwa vyema. Kumbukumbu lingine ni hadithi za usiku, kuketi pamoja na ndugu au marafiki tukisikiliza hadithi za paukwa pakawa. Zile hadithi zilichochea ndoto zetu na kutufanya tuamini kuwa kila kitu kinawezekana duniani. Na kupitia kumbukumbu hizi hunikumbusha na kunipeleka mbali sana nikikumbuka yale mazuri ambayo tulikuwa tukiyafurahia tukiwa wadogo.